Jee, umewai kununua tikiti za Tukio. Nam, niliwai kununua tikiti la tukio la mchezo wa kandanda baina ya nchi ya Kenya na ya Tanzania. Katika kununua tikiti hili, nilizingatia mambo katha. Kwanza, niliyakikisha tukio ni halisi na chanzo za tikiti kinaminika ilikuepuka utapeli. Pili niliangalia tarehe na mahali pa tukio ili kuepuka mkanganyiko. Pia nilihifadhi tikiti vizuri, iwe ni ya karatasi au ya mtandaoni.

Je, wewe ni mtu wakuchelewa au kuwahi. Bila shaka mimi ni mtu wakuwahi ama mimi ni mtu ambaye ninapenda kufika mapema au kwa wakati. Kuwahi kuna manufaa mingi sana. Ya kwanza ni kuwa kuwahi kunaonyesha nidhamu na uwajibikaji. Pia kuwahi kuna punguza mawazo kwa vile unaharaka wala presha. Unafanya mambo kwa utulivu. Pia kuwahi kunaongeza ufanisi kwa vile unapata muda wakujiandaa vizuri kabla ya shuguli kuanza. Pia kuwahi kuna jenga uaminifu na heshima. Walimu wa ajiri au marafiki wanakuamini zaidi unapowahi mara kwa mara. Pia husaidia kupanga siku visuri kuwahi kuna kupa nafasi ya kupanga ratiba na viumbele pia siku. Pia kuwahi kuna punguza makosa. Kutofanya mambo kwa haraka, hunguza makosa na kusahau. Sipendi kuchelewa kwa vile kuchelewa kuna madhara mengi sana. Kwa vile ukichelewa, waweza poteza fursa, waweza punguza uwaminifu, pia waweza pata msongo wa mawazo, pia waweza pewa adhabu au hasara. Kwa vile shuleni unapochelewa, una adhibiwa, kazini unaweza kukatwa mshahara au kupewa onyo. Naam.

Unatumia kompyuta kwa nini zaidi? Haya mimi kwa vile ni mwanafunzi wa chuo kikuu natumia kompyuta kwa kufanya utafiti. Kompyuta hunisaidia kutafuta, kukusanya, kuchambua na kuhifadhi taarifa kwa haraka na kwa usahihi. Kupitia mtandao wa intaneti, ninaweza kupata habari kutoka vyanzo mbalimbali kama kitabu, makala tofauti ya elimu na machapisho ya kisayansi bila kulazimika kwenda maktaba ya kawaida. Kwa kutumia kompyuta mimi kama mtafiti hutafuta taarifa kwa haraka na pia hulinganisha taarifa kutoka vyanzo tofauti ili kujua ni gani iliyo sahihi. Kuhifadhi taarifa kwa vile kompyuta, kompyuta ina space.

Napenda kucheza na watoto, bila shaka ninapenda kucheza na watoto, kwa vile kucheza na watoto inaimarisha uhusiano wangu na wale watoto. Kwa vile tunapocheza na wale watoto, tunakuza imani, upendo na kufanya mtoto kumkaribisha zaidi kwenye familia. Pia inakuza akili na ubunifu, kwa vile michezo ya watoto inasaidia wale watoto wae wabunifu na waweze kufikiria ili waweze kutatua matatizo. Pia huongeza kujiamini kwa vile mtoto anapocheza, wanakupea umakini hujiona anathaminiwa na hujenga kujiamini.

Jee unapenda kutembea msituni. Mimi kwa kweli sipendi kutembea msituni kwa vile kutembea msituni kuna madhara mingi sana. Ya kwanza kuna hatari ya kushambuliwa na wanyama wakali. Msituni kuna wanyama wakali kama vile nyoka, simba, chui au nyuki ambao wanaweza kukushambulia na kukujeruhi. Pili kutembea msituni kunaweza kuleta magonjwa kwa vile msituni kuna wadudu kama umbu na kupe wanaoweza kusababisha magonjwa kama vile malaria au homa. Ukingia msituni tena waweza kupotea njia. Mtu anaweza kupotea msituni kwa sababu ya miti mingi na njia zisizo eleweka. Nne, kutembea msituni kwaweza kuleta majeraha mwilini. Msituni kuna miba matawi, mawe au mashimo yanayo weza kusababisha majeraha ama kama kukatwa ama kuanguka. Pia msituni waweza kukosa msaada wa haraka unapo umia kwa vile hakuna hospitali na hakuna barabara zina zopita usituni.